Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuzingatia vipau mbele, malengo na muda uliopo ili kuhakikisha ufanisi wa hali ya juu. Kwanza, utathmini majukumu yote ya nayo ni subiri, mwanzoni mwa wiki na kuyapanga kulingana na umuhimu na uharaka wake. Hutumia ratiba inayo, andikwa au zana za kidijitali kugawa kazi kwa siku husika, nikihakikisha kuna uhuwiano kati ya majukumu makubwa na madogo. Pia hutenga muda maalumu kwa ajili ya mapumziko na tathmini ya maendeleo ili kuepuka uchovu. Zaidi ya hayo, huwacha nafasi ya kushughulikia, dharura zisizo tarajiwa. Njia hii hunisaidia kuthibiti muda wangu, vizuri kuongeza tija na kufanikisha malengo ya wiki kwa ufanisi.

Laa, sipendi kuvaa vipuli kwa sababu sijazoea na nahisi havinifai sana. Badala yake, hupendelea mtindo rahisi unaonifanya nijisikie huru na mwenye kujiamini ingawa vipuli vinaweza kuongeza uzuri na mvuto kwa baadhi ya watu, mimi huona rahisi na raha zaidi bila kuvitumia. Hata hivyo, nina heshimu watu wanaopenda kuvaa vipuli kwa sababu kila mtu ana ladha na mtindo wake binafsi. Kuvaa au kutovaa vipuli, si jambo la lazima bali ni chaguo la mtu kulingana na anavyo hisi na anacho kipenda.

Nafanya mazoezi asubuhi kwa sababu ninaona ni wakati mzuri zaidi wa kupata nguvu na kujiandaa kwa shughuli za siku nzima asubuhi huwa anga safi na hewa ni safi zaidi. Hivyo hunifanya nijisikie vizuri na kuwa na msisimko wa kuanza kazi. Mazoezi haya hunitia moyo na kunipa afya bora, pia husaidia kuweka mwili wangu kuwa imara na kuzuia magonjwa. Ingawa wengine hupendelea kufanya mazoezi jioni, mimi napendelea asubuhi kwani hunisaidia kuwa na nidhamu na kupanga siku yangu kwa ufanisi zaidi.